Mimi napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu ninapoamka asubuhi napata nguvu na uwezo wa kufanya mazoezi kwa sababu mazoezi yangu mimi napenda asubuhi ninapoamka ili kuweza kufanya mwili wangu kuwa shupavu na kuendelea kufanya kazi ya siku nzima. Mazoezi ya asubuhi yana umuhimu sana ambapo yanaweza kufanya mwili wako kuwa shupavu na kuwa gangari. Almahalum naweza penda kusema kwamba mazoezi ya asubuhi ni mazoezi yaliyo yenye uchangamfu kuliko mazoezi ya jioni. Kwa sababu mazoezi ya jioni unaweza fika pale jioni kama umechoka na pale pia hauna nguvu yoyote. Lakini unapoamka asubuhi unaamka na nguvu ya kujituma kwenye mazoezi na kadhalika na kadha. Mazoezi haya hukufanya kuwa shupavu na kufanya nguvu na kufanya uwezo wako kadri unavyotaka kufanya mazoezi. Juu ya hayo, ningependa kutoa uamuzi wangu kwamba, ninapenda kufanya mazoezi asubuhi.

Naam, tuko na ndege wa kufuga nyumbani kwetu. Kama vile kuku. Kuku ni ndege ambaye tunaye na pia tunamla. Tunaeza kumkatakata na kumchinja na kumla kama kitoweo, ama kama vile vile companion ya kupata kuweza, kupata kitoweo cha kukula. Vile vile tuko na ndege wa kufuga kama vile njiwa, tunaowafuga nyumbani. Njiwa pia saa zingine waliwa kwa sababu wana nyama tamu na ina ladha tamu. Pia niko na mnyama mwingine anaitwa bata ambaye tunamfuga na bata ni mkubwa kuliko kuku na anapenda kuchezea maji. Bata ana pia nyama yenye ladha kama ya kuku na pia utaga mayai makubwa kiasi kuliko ya kuku. Juu hayo nataka kusema mimi nafuga ndege kama vile kuku, bata njiwa. Hao ndio ndege ninao wafuga nyumbani kwangu.

Nina shugulikia kazi za dharura kwa haraka iwezekanavyo kwa sababu kazi ya dharura inaweza kunifanya kupatiwa cheo ama kuongezwa mamlaka katika kazi yangu. Na hii kazi ya dharura inafanya nishugulikia mapema hasa inavyo tokea. So kwa sababu hii naweza kupenda kusema kwamba ninafanya kazi ya dharula ipasavyo na haraka ili inavyoletwa kwa sababu pia inaweza kusaidia katika ule upande mwingine ama katika upande wangu. Kazi ya dharura naithamini kwa sababu inaweza kukupatia ile mchangamano wa hisia na mchangamano wa kuweza kufanya kazi. Kumalizia maongezi haya ningesema kazi ya dharura naifanya haraka ipasavyo na itakavyo kwa kuangalia vipengele maalum ama kwa kuangalia vitu vinavyohitajika katika kila uamuzi ama katika kila pande la hilo kazi.

Nigependa kujaribu mchezo unao itwa wa kamari. Mchezo huu wa kamari ni mchezo wa kutumia akili ili kuweza kupata ama kuweza kupata kile unachofanya mchezo huu wa kamari ni mchezo mzuri tena sana na mchezo unaotumia akili haswa kwa watu wanaocheza kwenye streets ama pale kwenye ma njia ama mapitoni. Mchezo huu ni kama njia ya kugamble ama njia ya kubet kwa sababu inataka uwe na akili, mwenye akili, na pia mwenye kuweza kujituma, ili kuweza kujua, tofauti kati ya unachokitumanisha pale ama tofauti ya kitu unachokitaka. Mchezo wa kamari ni mchezo mzuri tena sana na ni mchezo wenye kupata pesa ili kukuwezesha kupata pesa unayoitaka ama pesa unayoitumia.

Tunda langu na kupendezwa ni tunda linaloitwa apple. Tunda hili nilitamu, nilizuri, linapendeza, na linavutia. Tunda hili likona rangi tofauti, tofauti, kama vile rangi ya kijani, rangi nyekundu, rangi ya kimanjano, ama sa zingine unaweza pata rangi ya kidhahabu hivi. Tunda hili linasifiwa kuwa na virutubishi vinavyofanya kuepuka maradhi ama magonjwa kadhalika. Tunda hili la apple ni tunda ambalo ni litamu tena lizuri, linapendeza na pia linavutia, likona ladha nzuri kabisa na yenye kuvutia kwa watu wengi tena sana.